Ni vyema kabisa, mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa kahawia. Kwa sababu ni wenye afya zaidi na hufanya nijiskie nimeshiba kwa muda mrefu napenda mkate huunkwa sababu una ladha ya asili na hauchokeshi haraka kama mkate mweupe. Pia, najua kuwa unavirutubishi labda vingi zaidi. Jambo linalonifanya nijiskie nimefanya uchaguzi mzuri wa kiafya. Sababu kubwa inayonifanya nieze kupenda mkate wa kahawia ni manufaa yake kwa afya. Mkate huu labda una nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia mmenyo wa chakula na husaidia kudhibiti njaanNa ninapokula mkate wa aia hii huhisi nguvu ya kutosha, kufanya shughuli zangu bila kuhisi uzito tumboni au uchovu wa haraka. Pia napenda mkate wa kahawia kwa sababu unaendana na vyakula mbali mbali naweza kuula na chai au kahawa asubuhi. Na kuutumia kutengeneza sandwichi yenye mboga, mayai au nyama. Ladha yake ni tulivu na inaruhusu vyakula vingine kujitokeza bila vyema kabisa labda nilikuwa labda nasema hata hivyo. Siwezi kusema labda sipendi mkate mweupe kabisa kuna nyakati fulani hasa labda katika matukio maalum. Au ninapo taka kitu chepesi naweza kula mkate mweupe kwa sababu ni laini na rahisi kuliwa lakini matumizi ya kila siku. Bado mkate wa kahawia unabaki kuwa ni chaguo langu la kwanza. Napenda pia mkate unaotengenezwa na nafaka mbali mbali. Kama ule wenye mbegu au nafaka nzima aina hii ya mkate huwa na ladha ya kipekee na hunipa hisia ya kula chakula cha asili zaidi. Mbegu zilizopo ndani yake huongeza ladha na pia hunifanya nijisikie nimeshiba zaidi. Naam kitu kingine nachozingatia ni ubora wa mkate napenda mkate ambao ni mpya na wenye harufu nzuri. Na usiyo na sukari nyingi au kemikali nyingi mkate mzuri hunifanya nifurahie kula na hunipa uhakika kuwa ninajali afya. Kwa ujumla mkate naoupenda ni ule unachanganya ladha nzuri na afya bora. Mkate wa kahawia ni wanafaka nzima hunifaa zaidi kwa maisha yangu ya kila siku hunisaidia kuwa na nguvu na kunipa lishe bora hunifanya njisikie vizuri badala ya kula. Ndiyo maana ninauchagua mara nyingi kuliko aina nyingine za mkate.

Kwa upande wangu napendelea zaidi mahali pa kimya ingawa kuna wakati fulani napenda pia kuwa kwenye mazingira yenye kelele kulingana na hali na shughuli ninazofanya kimya hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kufikiria kwa kina kupanga yale mambo yangu na kujihisi nipo sana, sawa kisaikolojia samahani, ninapokuwa mahali pa kimya nahisi kama kili yangu labda inapata nafasi ya kupumua. Mazingira ya aina hunisaidia kuweka umakini hasa ninapokuwa nafanya kazi. Nasoma au nafikiria mambo muhimu ya maisha. Kimya hunifanya niweze kusikiliza mambo yangu mwenyewe bila kuvurugwa. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Pia napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku labda yenye shughuli nyingi na kelele nyingi. Kuwa mahali tulivu hunifanya nipumzike kiakili na kihisia pia. Kimya hunipa amani ya moyo na hunisaidia kurejesha nguvu zangu ili kuendelea na shughuli nyingine. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sipendi kabisa mahali pa kelele. Kuna nyakati ambazo kelele huleta furaha na msisimko. Hasa katika matukio ya kijamii kama sherehe, ile michezo au mikusanyiko ya marafiki katika mazingira hayo kelele huwa sehemu ya burudani na huongeza hisia za kushirikiana na wengine. Napenda sana kelele zaidi pale labda zinapokuwa na mpangilio na maana. Labda kama vile muziki ninaoupenda na mazungumzo ya wakati ninao wafahamu kelele za aina hii hunisumbua sana, bali hunifanya nijisikie nipo hai na sehemu ya jamii. Lakini kelele zisizo na mpangilio au za muda mrefu hunichosha haraka. Kwa ujumla naweza seme kwamba uchaguzi wangu, hutegemea kile ninacho hitaji kwa wakati huo. Kama nahitaji umakini, utulivu, au mapumziko ya akili nitachagua mahali pakimya. Kama nahitaji burudani, mazungu mzo na kusherehekea, basi mahali pa kelele hunifaa zaidi kwa muda tu mfupi. Kwa hio, ingawa napendelea zaidi mahali pa kimya kwa maisha ya kila siku. Ninaamini kwa usawa kati ya kimya na kelele ni muhimu zaidi. Kila aina ya mazingira ina nafasi na faida zake. Kilicho muhimu ni kujitambua au kuchagua mazingira yanayo kufaa. Labda yanakufaa kulingana na hali yako, hali uliomo, muda uliopo na hisia ulizo nazo.

Naam mara nyingi chakula ninachokula mchana ni ugali na mboga. Kama vile skuma, skuma wiki, kabichi au maharage. Naezasema ya kuamba na wakati mwingine huambatana na nyama, samaki au mayai kulingana na upatikanaji. Chakula hiki unifaa sana kwa sababu kinanipa nguvu ya kutosha kuendelea na shuguli za mchana bila kuchoka haraka. Napendelea chakula cha mchana ambacho ni chakushibisha au chenye lishe kwa sababu mchana ndiyo muda ambao huwa ni nashuguli nyingi. Ugali hunipanguvu huku mboga zinanipa virutubishi muhimu vinavyo saidia mwili kufanya kazi vizuri. Ninapo kula chakula kizito lakini kilicho na usawa uhisi nina nguvu na umakini zaidi pale kazini au kwenye majukumu yangu ya kila siku. Wakati mwingine ni kiwa na ratiba iliobana ninaweza kula wali au maharage au wali na mboga. Kwa sababu ni chakula kinachopatikana kirahisi na hakichukui muda mwingi kuandaliwa na kupatikana. Chakula hiki hunifanya nijiskie nimeshiba bila kujiskia mzito sana. Naam kuna nyakati ambapo chakula ni labda cha mchana huwa rahisi zaidi. Kama vile sandwichi, chapati, chakula cha haraka hasa nikiwa labda nje au safarini. Hata hivyo ujaribu kuepuka kula vyakula vya mafuta mengi mara kwa mara. Kwa sababu najua vinaweza kuathiri afya yangu na kunifanya nijisikia mchovu baada ya muda mfupi. Napenda pia kuhakikisha kuwa chakula changu cha mchana kina usawa walishe, yani kuna wanga, kuna mboga, kuna protein, kwa kiasi. Hunisaidia kudumisha afya, nzuri na kuepuka, njaa, kali kabla ya jioni. Ninapokula labda vizuri mchana nahisi mwiliwangu uko sawa na akiliangu ikotayari kuendelea na majukumu. Zaidi ya lishe, chakula cha mchana pia hunipo mapumziko ya muda mfupi kutokana na shuguli ni wakati wa kupumua, kukachini au kula kwa utulivu. Hata kama chakula ni rahisi, muda huo unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunirejishea au kurejisha ile nguvu ya mwili kijumla. Naeza seme ya kwamba chakula ni na chakula maranyingi mchana, ni chakula cha asili, kinacho shikika na kinacho nipa nguvu huwa si chakula cha anasa, bali chakula cha kunisaidia kuendelea siku yangu vizuri. Kwangu, chakula cha mchana ni muhimu sababu sana kwa afya na ufanisi wa siku nzima. Dio maana hujitahidi kuchagua chakula chenye manufa zaidi kwa mwili wangu.

Ndiyo, napenda hesabu. Ingawa upendo huo umejengwa taratibu kadri nilivozidi kueleza umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Hesabu si tu somo la darasani, bali ni chombo muhimu kinachotusaidia kufikiri kwa mpangilio, kufanya maamuzi sahihi na kutatua matatizo kwa njia ya mantiki. Kile kinachonifanya nipende hesabu ni namna inavyofundisha kufikiri kwa utaratibu na kwa kina katika hesabu kila tatizo lina mchakato wake na kila hatua ina maana. Hii hunisaidia kuwa makini, mvumilivu na mwenye uwezo wa kuchambua labda mambo kabla ya kufikia hitimisho. Ujenzi huu hauishii darasani tu bali pia hutumika pia katika maisha ya kawaida. Napenda hesabu pia kwa sababu ina matumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Tunatumia hesabu, tunaponunua vitu, kupanga bajeti, kuhesabu muda na kufanya mipangilio ya kifedha bila hesabu. Naeza sema ya kwamba bila hesabu mambo mengi yangekuwa magumu sana. Hili au hilo hunifanya nione hesabu kama rafiki wa maisha sio adui kama wengine wanavyodhani. Naam hata hivyo siwezi kusema kuwa hesabu ilikuwa rahisi kila wakati. Kulikuwa na nyakati ambapo baadhi ya michezo zilionekana ngumu. Na zilihitaji juhudi zaidi ili labda ili kunielewa. Lakini kadri ninavyoendelea kufanya mazeoezi ya kuuliza labda maswali nilianza kuona kuwa hesabu inahitaji subira na mazoezi ya mara kwa mara. Mafanikio yanapokuja baada ya juhudi huwa na ladha ya kipekee. Kinachonivutia zaidi katika hesabu ni hisia ya kuridhika unapopata jibu sahihi. Baada ya kufikiria, kujaribu na wakati mwingine kukosea kupata jibu sahihi hunipa furaha na kujituma. Hisia hii hunifanya nitamani kwendelea kujifunza zaidi na kutatua changamoto nyingi. Naam. Napenda pia kwamba hesabu ni somo la haki kwa maana majibu yake hayategemei hisia bali mantiki. Naam. Kama labda umefuata hatua sahihi jibu kwa sahihi. Hii hunifanya nione kwa hesabu kama somo lenye uwazi na usawa. Iinalothamini juhudi na uwelewa. Zaidi ya hayo hesabu hunisaidia kujenga nidhamu ya kiakili. Inanifundisha kuto kata tamaa haraka kujaribu tena baada ya kukosea na kuamini kuwa suluhisho lipo hata kama halionekani mara moja. Mafunzo haya ni muhimu sana katika maisha ya kila siku na kazini. Naeza seme ya kumba kwa ujumla napenda hesabu kwa sababu inanijenga kiakili. Inanisaidia katika maisha ya kawaida hunipa uwezo wa kufikiria kwa mantiki na mpangilio. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa changamoto ninaamini kuwa kwa mazoezi na mtazamo chanya hesabu inaweza kuwa somo na kuvutia na lenye manufaa makubwa. Kwangu hesabu ni zaidi ya namba ni lugha na mantiki na suluhisho.

Vyema kabisa, napendelea kusoma habari mtandaoni. Ingawa ni naona thamani pia ya kusoma gazeti la karatasi chaguo langu hutegemea zaidi urahisi, upatikanaji, wa habari kwa haraka. Na namna ninavyopenda kufuatilia matukio ya sasa katika dunia leo sababu kubwa inayofanya niweze kupenda habari za mtandaoni ni urahisi na kasi ya kupata taarifa kupitia simu au kompyuta naweza kupata habari muda wowote na mahali popote. Iwe ni asubuhi, iwe ni mchana au usiku. Habari hupatikana papo hapo. Hii hunisaidia kufatilia matukio yanayotokea kwa wakati halisi. Tofauti na gazeti la karatasi ambalo mara nyingi huja na habari za jana. Na pia napenda habari mtandaoni kwa sababu zinatoa vyanzo mbali mbali kwa wakati mmoja naweza kusoma habari hiyo hiyo kutoka kwa viombo tofauti. Kulinganisha taarifa na kupata mtazamo mpana zaidi. Hili hunisaidia kufikiria kwa kina na kuepuka kuchukua habari moja kama ukweli kamili bila uchambuzi barl mtandaoni pia hunipa uhuru wa kuchagua ninachotaka kusoma kama ninavutiwa na maswala labda ya biashara teknoljia na michezo ya afya. Naeza kuchagua moja kwa moja, bila labda kulalamika, kupitia labda kurasa nyingi na zinazonivutia aidha, kuna vipengele kama vile video, picha na maoni ya watu wengine ambao hufanya habari iwe hai zaidi inapo eleweka kirahisi. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa gazeti la karatasi halina faida. Kuna nyakati mbapo napenda kusoma gazeti, hasa ninapotaka kusoma kwa utulivu bila bugtha za taarifa nyingi. Gazeti hunipa uzoefu wa kusoma bila kukatizwa na taarifa labda au matangazo yanayoibuka ghafla pia ni baadhi ya makala za uchambuzi na maoni. Gazeti la karatasi huwa na maandiko ya kina na yaliyoandaliwa kwa umakini mkubwa. Gazeti pia hunifanya nijisikie nimejikita zaidi kwenye kile ni nacho kisoma. Kushika gazeti mikononi na kugeuza karatasi huleta hisia tofauti hasa kwa watu wanaopenda labda utamaduni na kusoma wazamani. Ni aina ya utulivu ambao wakati mwingine hukosekana kwenye simu au kompyuta. Hata hivyo, kwa kuzingatia maisha ya sasa yalivyo shughuli na teknolojia, habari mtandaoni ndizo zinazoleta au ndizo zinazotumiwa zaidi, zinawezesha, kuokoa, muda, kupata taarifa za haraka na kufuatilia matukio muhimu bila usumbufu mkubwa. Pia ni rahisi kushiriki habari na wengine au kuhifadhi makala kwa njia ya kusoma baadae. Pia ninaona kuwa masomo au kule kusoma habari mtandaoni kuna hitaji umakini na pia nidhamu kwa sababu si kila habari mtandaoni ni ya kuaminika. Ndiyo maana hujitahidi kuchagua vyanzo vinavyoaminika na kuthibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Hii ni changamoto ndogo lakini ni muhimu katika dunia ya kidijitali. Naeza sema yakwamba kwa ujumla napendelea kusoma habari, mtandaoni kwa sababu ya urahisi, kasi na upatikanaji mpana wa taarifa. Lakini bado ninadhamini gazeti la karatasi kwa utulivu wa kina chake. Kwangu, vyote vinanafasi yake. Lakini, katika maisha ya kila siku, habari mtandaoni ndizo zinazoongoza zaidi.